Rafiki wangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye tumekuwa tukijuana kwa muda mrefu sana. Tulijuana tulipokuwa watoto pale shule ni katika shule ya msingi. Tumesaidiana sana hasa kwa kushauriana kuhusu maisha kazi na mambo ya kila siku. Yeye ni mtu mtu wa ukweli na anajua kuni skiza. Hata nikiwa na stress ama shida fulani. Kitu ni nachopenda kumhusu ni vile huwa, ana kuanga supportive na unipea motivation ni sikate tamaa.

Ningependa kujifunza lugha ya kihispania sababu kubwa ni kwamba ni lugha inayotumiwa na watu wengi sana duniani na inaweza kufungua fursa nyingi za kazi na mawasiliano. Pia napenda vile lugha hiyo inasound na culture yao. Kujifunza kihispania kunanisaidia pia kuconnect na watu kutoka nchi tofauti na kuelewa dunia vizuri zaidi. Kwa maoni yangu kujifunza lugha mpya ni investment mzuri sana kwa maisha ya baadaye.

Kitu kikubwa kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu. Nikijua kile ninafanya, kina impact na kinasaidia kufikia malengo fulani. Huwa najihisi motivated zaidi. Pia kupata fursa ya kujifunza vitu vipya na kuimprove skills zangu. Nifanya nifanye kazi kwa bidii.

Ndiyo nimewai kusafiri sehemu katha ambazo ni nzuri sana. Moja wa mahali pazuri nilipotembelea ni Mombasa pwani. Nilifurahia sana beach, hali ya hewa na mandhari ya bahari. Pia watu wa huko wako-friendly na chakula ni kitamu sana. Safari kama hizo, unipea nafasi ya kupumzika, kuona mazingira mapya na kupata experience tofauti na maisha ya kila siku. Kusafiri kunanisaidia pia kufungua akili na kunipea motivation mpya.

Mimi hupenda kuenda madukani wakati ambao hakuna msongamano mkubwa wa watu, mara nyingi hupendelea kuenda asubuhi ama katikati ya wiki kwa sababu huwa poa na si crowded sana. Wakati huo napata nafasi ya kuchagua vitu pole pole bila presha, pia wahudumu wanakuwa na muda wa kusaidia vizuri, kwangu kuenda madukani wakati tulivu hunifanya nimalize haraka na nirudi nyumbani nikiwa satisfied.

Kwa kweli, kuishi siku moja bila teknolojia si rahisi, lakini inawezekana. Mimi nadhani ingeokana kama siku ya detox, ambapo unajaribu kufocus kwa mambo ya kawaida kama kuongea na watu ana kwa ana, kusoma vitabu tofauti, pia kushiriki shughuli za kijamii bila simu mkononi. Shida kubwa ni kwamba teknolojia imekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku kutoka mawasiliano, kazi, hadi burudani, lakini ni jambo ambalo linawezekana. Inaweza kuwa ambayo ni ni nafasi ya kupumzisha akili na kukonnect na mazingira yako bila distractions.

Ndiyo, nina vitu vya dhamani ambavyo ninahifadhi. Kwanza kabisa ni familia yangu na marafiki kwa sababu wawo ndo my main support system na wananipea nguvu kila siku. Pia nahifadhi elimu na skills nilizo jifunza, maina hizo ndizo zinanisaidia kusonga mbele na kujenga maisha bora. Zaidi ya hayo napenda kuhifadhi kumbukumbu ndokondogo kama picha na vitu vya kihistoria.

Ndio, napenda sana kucheza ngoma kwa sababu inanileta karibu na watu na pia ni burudani safi. Wakati muziki unaanza na ngoma inachezwa, unapata energy ya kushirikiana na marafiki na familia na inakuwa vibe ya community. Pia kucheza ngoma, hunisaidia kupunguza stress na kunifanya nijisikie free kabisa. Kwa kifupi, ngoma ni sehemu ya maisha yangu ya kijamii na inanipea furaha na connection na watu wengine.

Mimi mara nyingi hutazama video kwenye YouTube kwa sababu hapo kuna mchanganyiko wa content, utapata kuna za kujifunza burudani na pia news. Pia napenda kutumia Instagram na TikTok kidogo kwa sababu video zao huwa fupi na zina vibe ya mtaani, zinabamba ukiwa unataka kupumzika haraka. Wakati mwingine tatumia Facebook kuona video za marafiki na community.

Mimi hutumia zana kadhaa za digiti kila siku kulingana na shughuli zangu. Kwanza kabisa simu yangu ya smartphone ndio tool ya msingi kwa masiliano na kupata updates haraka. Pia natumia laptop kwa kazi za design na kuandika documents na kadhalika. Kwasobabu inaniwezesha kufanya kazi kubwa kwa urahisi. Kwa upande wa masiliano na coordination, WhatsApp na Gmail zinakuwa muhimu sama kila siku. Alafu napenda kutumia Google kwa kutafuta information na YouTube kwa kujifunza skills mpya na pia burudani kidogo.

Kwangu jambo la dini lililo na muhimu sana ni maombi kwsababu maombi hunipea nguvu na direction ya maisha kila siku. Kupitia maombi na imani na pata amani ya ndani na najisikia connected na mungu na pia na watu wangu wa karibu. Peo maombi hunisaidia kushukuru kwa mambo mazuri na kuomba msaada wakati wa changamoto.

Naam napenda kupanda milima kwa sababu inanipea nafasi ya kufurahia mazingira safi na kupata mazoezi ya mwili. Wakati unakuwa juu ya milima unahisi hewa safi na pia unapata viu nzuri ya maeneo yanayo kuzunguka. Kupanda milima hunisaidia kupunguza stress na kunifanya nijisikie free kabisa.

Mimi kwa kweli sipendi kuimba sana sababu sauti yangu si nzuri na mara nyingi nahisi kama haikai sawa nikijaribu. Wakati mwingine najaribu kidogo lakini naona kama haibambi na pia naona nikoshai mbele ya watu. Kwa hivyo naacha kuimba na badala yake napendelea kusikiliza mziki tu sababu hapo naenjoy bila presha ya sauti yangu.

Ndiyo, napenda sana kupiga piano kwa sababu inaniletea furaha na ina nisaidia kurelax akili. Wakati ninakaa mbele ya piano na kuanza kupiga keys na hisi kama naingia kwenye dunia tofauti yenye utulivu na creativity. Pia piano hunipea nafasi ya kujifunza melodies mpya na kuonyesha emotions zangu kupitia muziki. Ni chombo ambacho kina nipa energy safi na kunifanya nijisikie connected na muziki kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaniletea utulivu na hewa safi. Wakati mvua inanyesha mazingira yanakuwa fresh na majani yana ng'aa na pia inanisaidia kupunguza joto. Mara nyingi napenda kusikiliza sauti ya matone ya mvua ikigonga paa inanifanya nijisikia nikiwa nimetulia na tena nikiwa free.

Napenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kushirikiana na watu wenye mawazo tofauti na skills mbali mbali. Kuna team work safi ambayo inafanya kazi iwe rahisi na yenye matakeo bora. Pia napenda uwazo na support ambayo tunapata kila mtu anahimizwa kutoa ideas na kushiriki kwenye maamuzi.

Naam, napenda sana kwenda pwani kwa sababu kuna hewa safi na maandhari mazuri na bahari yenye utulivu. Ukiwa pale unapata nafasi ya kupumzika, kuogelea na kufurahia chakula cha pale baharini. Pia pwani ina historia na utamaduni wa kipekee jambo linalofanya linalofanya ziara iwe ya kujifunza na kuburudisha.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kupiga piano vizuri. Umuhimu wake ni kwamba piano ni chombo cha mziki kinachoweza kuonyesha hisia na creativity kwa njia tofauti tofauti. Kujua kupiga, kuna nisaidia kutulia na pia kunafungua nafasi ya kushirikiana na wengine kupitia mziki. Nimewai kujaribu kidogo hasa kufuata tutorials mtandaoni lakini siku wahi kuendelea kwa muda mrefu. Nafikiria wakati bora wakuanza ni sasa hivi kwa sababu kujifunza ujuzi mpya, huongeza furaha na kunisaidia akili kuwa.

Mimi napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hapo naweza kutuliza akili na kufikiria vizuri bila distractions. Utulivu hunisaidia kufocus na pia kunipa amani ya ndani lakini wakati mwingine kelele pia zina vibe yake. Hasa zikihusiana na mziki au social hangouts zinaweza kuleta iyo nguvu na furaha.

Mimi hupenda kununua zaidi vitu vina vyonisaidia kila siku na kuniletea furaha. Mara nyingi, napenda kununua vitabu kwa ajili ya kujifunza na kupata mawazo mapya. Pia napenda electronics ndogo ndogo kama headphones au accesoris za simu kwa sababu, zinaboresha experience yangu ya mziki na kazi. Chakula safi na snacks pia, huwa sehemu ya shopping yangu ya mara kwa mara kwa sababu, zinanipea vitu ambavyo naitaji maishani yangu ya kila siku.

Mimi hujitunza kwanjia kadha ili kubaki na afya na balansi ya maisha. Miongoni mwa vitu hivyo ni mazoezi ya mwili. Napenda kufanya mazoezi madogo madogo kama kutembea au kukimbia. Ilikuimarisha mwili na kuondoa stress. Nina hakikisha ninalishe bora, kupumzika na usingizi, natoa muda wakulala vizuri. Na pia kupumzika ili akili na mwili zipate nafasi ya kupona. Najipa muda wa furaha na pia najihusisha na jamii.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni mango yeani embe, napenda tunda hili kwa sababu lina ladha tamu na pia lina virutubisho vinavyo saidia afya ya mwili. Wakatu wa msimu wa maembe, kula tunda hili huniletea furaha na kunikumbusha vibe ya joto na maisha ya pwani.

Kitabu ninachopenda zaidi kinaitwa The Alchemist kimeandikwa na Paulo Coelho. Kwa sababu kinahusu nakipenda kwasababu kinahusu ndoto safari ya maisha na kutafuta maana ya kweli ya furaha. Maudhui yake yanamfuatia kijana mchungaji aitwaye Santiago. Anayesafiri kutafuta hazina lakini hatimae anagundua hazina kubwa zaidi ni hekima na ndoto zake mwenyewe. Ujumbe mkuu kile kitabu inahimiza watu kufuata ndoto zao. Kusikiliza moyo wao na kuamini kuwa ulimwengu unasaidia wale wanaojitahidi kufanikisha malengo zao. Kitabu hiki kinapendwa wengi kwa sababu ya urahisi wa lugha. Kina ulimwengu wa kiroho na pia ushawishi wa kimaarifa.

Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na uadilifu ili watu wamwamini, awe na mawasiliano mazuri ili kueleza maono na kusikiliza wengine, na pia awe na huruma na heshima kwa time yake. Uwajibikaji na uwezo wa kuhamasisha wengine ni muhimu sana kwa sababu hujenga morali na mshikamano.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka ututoni ni kucheza na marafiki mtaani baada ya shule. Saa michezo ya kalongolongo na mpira wa mtaa. Tulikuwa tunacheka, tukiambi, kukimbia na kushirikiana bila stress. Na hii ilileta furaha safi na mshikamano wa kweli.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba kila changamoto huja na somo lake. Na baadala ya kuzikimbia ni bora kukabiliana nazo kwa uvumilivu na matumaini. Nimegundua pia kwamba watu na mahusiano ni muhimu kuliko mali kwa sababu support na upendo wa jamii huleta furaha ya kweli.

Naanza mradi mpia kwakupanga malengo, wazi na kuelewa vizuri mahitaji ya kazi. Kisha nagawa hatuwa ndogo ndogo ili iwerahisi kufatilia na natengeneza mpangilio wa muda na kukamilisha kila hatua. Pia nahakikisha timu inajua majukumu yao na tunakuwa na mawasiliano safi ili kila mtu aendelee kwa mstari mmoja.

Napenda zaidi kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga mambo, kuongoza team na kuhakikisha kazi inakamilika vizuri. Lakini pia najua kusimamiwa kuna faida zake kwa sababu kunanisaidia kujifunza na kupata muongozo kutoka kwa wengine.

Ndoto yangu kubwa ni kuendalea kusaidia watu kujifunza na kufanikisha malengo yao kwa kutumia maarifa na teknolojia. Natamani kuwa sehemu ya safari ya watu wengi kuwasaidia kugundua uwezo wao na potensio yao na kutengeneza suluhisho bora kwa changamoto za kila siku.

Juisi ninayoipenda zaidi ni ya maembe kwa sababu ina ladha tamu. Na pia huwa inanipea tu energy safi. Na mara kwa mara jinsi nilivosema hua inanikumbusha maisha ya pwani kila hawa ninapoikunyo. Juisi ya maembe ndiyo favorite yangu.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kwa kusoma habari na kuangalia updates kuhusu siasa, uchumi, teknolojia na mazingira. Hii inanisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi mambo ya navyeweza kuadhiri maisha ya kila siku.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kusikiliza mziki, kusoma vitabu, kuangalia filamu na pia kuangalia mchezo wa mpira wa kandanda. Pia nikitoka inje na jiunga na shugli za kijamii kama vile kupanda miti kusababu zinanipa furaha na connection na watu.

Napenda kuenda cinema mara chache tu labda mara moja au mbili ikienda sana mara tatu kwa mwezi asaa nikitaka kuona filamu mpya kubwa au ile yenye stori kali. Hua ni experience nzuri kwa sababu inachanganya burudani na vile vile vibe ya watu wengi pamoja.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba na malengo wazi kugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo kile tunachokiita milestone na kuhakikisha napangilia vipao mbele kulingana na umuhimu wake. Pia natumia muda wa mapumziko ilikuepuka, kuchoka na kuendelea kuwa na ufanisi.

Chumba ninachokipenda nyumbani zaidi ni sebule kwa sababu ndiko kuna vibe ya familia na wageni. Hapo ndipo tunakaa pamoja, kuongea, kucheka na kushiriki chakula, au filamu au mpira. Pia sebule mara nyingi huwa na nafasi kubwa na hewa safi hivyo inanipea utulivu na furaha na memories nzuri.

Uwezo nigependa kuwa nao ni kusafiri kwa muda na nafasi, yaani kile tunachokiita time travel, ilikuona historia na pia kushuhudia mustakabali. Uwezo ungenipa nafasi ya kujifunza moja kwa moja kutoka kwa zamani na kuleta hekima mpya kwa sasa.

Ndiyo kulima bustani ni shuguli mzuri kwa sababu inaleta utulivu na afya inakupa nafasi ya kupumua hewa safi kuona mimea ikikua na pia kupata matunda au mboga safi nyumbani. Ni ukweli ukisema bustani ni chanzo cha furaha na afya ya mwili na akili.

Ninafanya marafiki wapya kwa kwanza mazungumzo rahisi, kusikiliza kwa umakini na kuonyesha heshima kwa mawazo ya wengine. Pia napenda kushiriki shuguli za kijami au kazi za pamoja kwa sababu zinatoa nafasi ya kujua watu vizuri na kujenga connection ya ukweli.

Napenda sana hali ya hewa ya mvua kidogo kwa sababu inaniletea utulivu wa mwili na hewa safi. Kunyesha kunafanya mazingira yawe na harufu ya udongo safi na kunipa hisia ya amani. Mvua nyepesi ndiyo hali ya hewa ninayoipenda zaidi.

Napenda kula inje sehemu ambazo zina chakula safi na mazingira mazuri ya kupumzika. Mara nyingi huchagua migahawa yenye vyakula, vyakienyeji, kama nyama choma na ugali au sehemu za fast food nikitaka kitu chaharaka. Pia napenda vibanda vidogo vyamitaani kwa sababu vinaladha ya kipeke ya watu wakawaida.

Ninaongeza uzalishaji kwa kupanga kazi zangu mapema, kugawa majukumu, kwa vipaumbele na kutumia muda kwa ufanisi bila kusumbuliwa na vitu vidogo vidogo. Pia napenda kuchukua mapumziko mafupi, ili kurefresh akili na kurudi na nguvu mpya.

Ndiyo popcorn ni snack raisi na tamu hasa nikitazama filamu au nikiwa na mabeshte wangu. Ni nyepesi, crunchy na mara nyingi huleta vibe ya burudani. Popcorn ni moja ya vitu vidogo vinavyongeza furaha ya kila siku maishani mwangu.

Na sherehekea mafanikio ya timu kwa kufanya sherehe ndogo ya pamoja, kushukuru kila mtu kwa mchango wake na kushiriki chakula au vinywaji ili kuonesha appreciation. Pia napenda kuchambua juhudi za kila mmoja hatharani kwa sababu recognition huongeza motisha na mshikamano wa timu.

Ninalea nywele zangu mara kwa mara kulingana na ratiba ya usafi na afia ya nywele kwa kawaida. Mbua naziosha mara mbili au tatu kwa wiki. Kisha nazipiga mafuta au conditioner iliziwe laini na zenye nguvu. Pia napenda kukata ncha zilizokauka mara kwa mara ili ziendelea kukuwa vizuri.

Majira ninayopenda zaidi ni yale yenye mvua nyepesi na baridi safi. Hali hio huniletea utulivu hewa safi na mazingira yenye kijani kiwichi. Pia mvua huleta harufu ya udongo safi na kunifanya nihisi karibu na asili.

Mtaa wangu wakuzaliwa ni Nairobi na hadithi yake ni kuhaso na Vibe safi. Asubui matatu zinafanya umji uwe bizi, watu wanakimbia kazini na shule, jioni marafiki ukutana kwa vibanda za nyama choma, wakipiga, story na kucheka. Nairobi pia iko unique juu hata Simba na Twiga wako tu kwa park karibu na CBD. So mchanganyiko wa city life na nature.

Wakati mkuu wa besiboli ulikua the season za zamani kati ya mwaka elfu moja ishirini, elfu moja tisaini na ishirini hadi elfu moja tisaini na sitini. Mchezo ulikua moto sana, timu kubwa kama New York Yankees zilikua zikipambana na mabingwa kama Babe Ruth na Jackie Robinson walifanya mashabiki washike moto. Ile ya ajabu ni Robinson kuvunja ubaguzi wa rangi, ikaleta historia kali kwenye mchezo. Mimi nilihisi kama besiboli ilikuwa zaidi ya mchezo, ilikua unity na inspiration. Nikifikiria leo na feel, na feel ni kipindi kilichoweka besiboli kama past time ya marekani.

Lengo langu la muda mrefu ni kuongoza projects kubwa kubwa, kushika team ilio na mshikamano unaohitajika na kudeliver matokeo safi. Pia nataka niwe skill wise hadi nikuwe expert alieheshimika kwenye kazi yake.

Wakati ninapopata wasiwasi huwa napumua kwa utulivu na kuchukua muda wa kutulia iliakili irudi sawa. Yaani nafanya kile kinachoitwa deep breath. Mara nyingi napenda kutembea kidogo au kusikiliza muziki laini ili kupunguza mawazo. Pia kupanga mambo kwa hatua ndogo hunisaidia kushika control na kupunguza stress.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu huleta furaha na hunifanya nihisi nimeshiba vizuri. Chakula kitamu mara nyingi huwa na ladha safi. Viungo vilivyopikwa vizuri vikapikika na harufu inayobamba, inayovutia.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha na nguvu mpya. Napenda kusafiri kidogo, kuona sehemu mpya, au kukaa nyumbani ni kisoma vitabu ninavyo vipenda, au kutazama filamu. Pia, napenda kutumia muda na familia na marafiki kushiriki chakula na kucheka pamoja.

Mara mingi wikendi mimi hupenda kutuliza mwili kulala kidogo kutazama filamu ninazo penda za action. Jumamosi utanikuta nikiona mpira na marafiki zangu kwenye klabu. Na jumapili nawezaenda kanisa kisha jioni tuende kwenye bustani tutulie ama tuende mpira kama uko.

Sera muhimu za kampuni ni zile zinazolinda uadilifu, usalama wa taarifa na ustawi wa wafanyikazi. Hizi zinahakikisha biashara inafanyika kwabnjia ya kisheria, kimaadili na yenye mshikamano wakijamii.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo kuu huwa ni kutengeneza kitu ambacho kinafaa jamii na pia kina niletea kipato cha kudumu. Biashara hunipa nafasi ya kutumia ubunifu wangu kupanga mikakati na kujenga kitu chenye dhamani.